Wakati umeme unapokatika, napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kuangalia mazingira kwa utulivu. Mara nyingi nasikiliza sauti za nje au tuzungumze, tuzunguke nyumbani nikitafakari kidogo. Wakati mwingine, nashusha akili kutoka kwenye rununu na kazi na hiyo hunifanya nione maisha kwa upana kidogo. Kama pumziko lisilo la kawaida na mara nyingi huwa na raha fulani ya kimya.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni ule wa kiasili na wa kupumzika hasaa wibo wa taarab au kidogo cha bongo frava chenye ujumbe mzuri unaweza ukasikiriza na kuweka kwenye hari furari ya kutafakari wakati mwigine ukaniamusha kubukubu au hisia dogo za furaha najisikia nimeungana na maisha hata siku zenye msongo na mara nyingi unakuwa kama rafiki wa kimya anayeweza kuzungumuza bila maneno.